Kinachonifanya nicheke ni mabo madogo ya kila siku Utani wa ghafula wa marafiki vishekesho finefio nifuguza au tukio la kushekesha lisiro talajiwa Pia napeda sana kicheko kinachotokea wakati wa mazugumzo ya kilafiki Hasa pale tunaposhilikiana hadithi za kufurahisha au kumbukumbu nzuri.

Wakati umeme unapokatika, maranyigi hutumia muda kupumzika au kufanya mambo yasiyohitaji umeme. Naweza kusoma kitabu, kuzungumza na watu waliopo karibu, au kusikiliza redio ikiwa ipo. Pia, kutumia fulsa hiyo kupanga mawazo yangu au kufanya kazi ndogondogo za nyumbani hadi umeme urudi.

Kubu kubu ya kutisha niliwahi kuwa naayo ni pale nilipojikuta katika hali ya hatali gafra bila msaada wowote wakaribu hofu na wasiwasi wa wakati huo ulinifanya nijifunze kuwa makini zaidi na kuthamini msalama wangu.

Ninahifadhi data yangu kwa njia salama, kwa kutumia hifadhi ya mtandaoni, ndio Cloud na vifaa vya kuhifadhi kama disk kuu au flash. Pia, kuhakikisha ninamnakala zaziada, mara kwa mara nalinda data kwa nywira imara na kusasisha mifumo yangu ili kuzuia upotevu au ufufaji wa taarifa.

Utaratibu wagu wa jioni huansa kwa kupumzika kidogo baada ya shuguli sa siku. Kawaida nakula shakula sha jioni kisha hutumia muda kuzugumza na familia au marafiki. Baadaye naweza kusoma kutasama kipidi kifupi au kupaga mabo ya kesho kabla ya kulala ili kumalisa siku nikiwa nimetulia.

Napeda mikutano ilio na marego wazi na inayoheshimu muda mikutano ya haina iyo kuwa fupi lakini yenye tija kila mtu anapada nafasi ya kutoa mawazo na mwisho wake kuna kuwa na maamuzi au hatua ya kuchukua hiyo unifanya nihisi muda umetumika vizuri.

Ninajikiga na jua klii kwa kuvaa nguo nyepesi na zenye kufunika vizuri. Hutumia kofia au muavuli na kupaka krimu au kuzuia miale ya jua. Pia, hujitahidi kunywa maji ya kutosha na kuepuka kuka juani kwa muda mrefu. Hasaa, wakati wa jua kali zaidi.

Ningemshauri mtu mwigine kuwa na subira na kuzingatia malengo yake kwa uwazi. Pia ni muhimu kushirikiana na wegine, kujifunza kutokana na makosa na kutokuwa na hofu ya kujaribu mambo mapya, kila Kila hatua ndogo inachangia mafanikio makubwa, kwa hivyo, kushirikiana imani na kuedelea kujitahidi ni muhimu.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kupanga mambo kidogo ili nipate kupumzika kikamilifu. Hii inaweza kuwa kwa kupanga safari fupi, kuangalia orodha ya shughuli za kufurahisha, au kuandaa chakula cha mahitaji ya kila siku. Pia ni muda wa kuweka kipaumbele kwenye starahe na kufanya mambo ninayoyapenda bila shinikizo yoyote.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na tofauti kwa akaunti zangu kuepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo na kuwasha uthibitishaji wa hatuwa mbili. Pia kuwa nakagua mipangilia ya faraga mara kwa mara.

Napendelea chakula kisisho mafuta sana. Kwa sababu ni cha afya na kufanya nijisikia uzuri wa mwili Hata hivyo, chakula chenye mafuta kidogo pia ni kizuri mara nyingine. Hasa pale kinapoongezwa radhaa. Bila kuadhiri afya. Kwa kiasi kikubwa.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni kuwa na imani thibiti na kufanya mema kwa wengine. Pia ni muhimu kuishi kwa madili mema, kuwa na shukurani na kushirikiana na jamii kwa heshima na huruma. Hii hunisaidia kuleta amani ya ndani na kuelewa mambo ya maisha.

Rafiki yagu wakaribu zaidi ni mtu ni nanyo muamini sana na nae jisikia hulu kushirikiana na haya kimawazo na kwa hisia zangu. Unisikiriza, unipa ushauri wa kweri na unisimamia wakati wa furaha na pia wakati wa chagamoto. Ukaribu wetu unatokana na kuheshimiana, uaminifu na kuerewana vizuri.

Mara nyingi, natumia programu za mawasiliano kama whatsappu na barua pepe, pamoja na programu za kujifunza na kupata taarifa mtandaoni. Pia, hutumia programu za kupaga ratiba, kusikiliza muziki na wakati mwingine mitandao ya kijamii kwa mawasiliano na burudani.